Unasherehekea mafanikio ya timu vipi? Ninasherehekea mafanikio ya timu yangu kwa kushangilia, kwa kuhakisha siku hiyo ninaenda kuangalia mpira kwenye kundi kubwa la watu. Ninahakikisha nimejinunulia jezi ya timu husika ninayoipenda na nahakikisha siku hiyo nimekula vizuri.

Chakula gani unachopenda kula jioni? Chakula ninachopenda kula jioni ni chakula ambacho ni kilaini kwamba ni si chakula ambacho kizito sana Kwa mfano napenda kula chakula kama vile tambi Napenda kula matunda Napenda kula mayai ya kuchemshwa na mayai ya kukaanga Nam na majani kwa wingi.

Nini kinafanya mazingila ya kazi kuwa mazuri? Vitu ambayo vinafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri kwanza ni uwepo wa vifaa na vitendea kazi vya kutosha kazini lakini pia uwepo wa wafanyikazi wenzangu ambao tunawenza kuelewana katika nyanja za mawasiliano lakini pia kuwepo kwa motisha lakini pia kwepo kwa usalama kwa eneo la kazi Hilo ni jambo ambalo linafanya mazingira ya kazi yawe mazuri.

Unaishi mahali ulipozaliwa? Hapana siishi mahali nilipozaliwa. Kwa sasa hivi ninaishi katika mkoa wa njombe ulaya njombe mjini lakini eneo ambao nimezaliwa, nimezaliwa kuambea ulaya Mbaralii. Kata ya maweni kijiji cha Mkandami ila kwa sasa hivi nipo Njombe kwa sababu ya kikazi.